Ndiyo, ninawafahamu sana majirani zangu, ninamajirani watano, wakike watatu na wakiume wawili. Nina urafiki wakaribu sana na majirani zangu. Kila wakati ambapo, mmoja wetu anayekumbwa na jambo la dharula, labda kuna kitu kwa nyumba ilioisha, anaweza kutembelea mwingine na anaweza kusaidika.

Napenda sana msimu wa mvua mingi. Napenda huu msimu kwa sababu mvua hunyesha mingi. Alafu mimea iliyoshambani inaweza kukua, alafu baadaye chakula hukua mingi. Napenda huu msimu kwa sababu pia ni msimu ambao hakuna joto mingi.

Naweza kushiriki na, olimpiki ya makimbizi ile ni ya kukimbia. Napenda sana hii kukimbia kwa sababu inachangamsha mwili inakupea afya bora kwa sababu ya kufanya mazoezi. So, mchezo bado ambao nakumbuka na ninayofurahia kutazama sana ni hio bado ya makimbizi hiyo hiyo. Na napenda mkimbiaji mmoja, huyo mkimbizi mmoja anaitwa Faith Kipyegon. Nampenda kwa sababu yeye ameweza kushinda medali mingi na kuvunja rekodi mingi za hizi makimbizi. So, na wakati ninapo tazama hizi makimbizi sana na hisi furaha sana kuona watu wakikimbia na wakishindana. Na kufurahia sana ila mmoja kutoka mid maeneo ya Kenya akiweza kushinda.